Hili nizwari zuri sana. Kwa kweli, weekendi yangu maranyingi huwa ya kutulia nyumbani na kufanya shuguli nyepesi, kwa mfano huwa na piga gumso na watu, moja kwa mwingine huku nikipitia mitandao ya kijami, wakati mwingine hua nasoma vitabu vya hadithi na majarida ya kuvutia. Izitoshe mimi husaidia marafiki kupanga shuguli zao ziwe za kazini, safarini au hata kuwapa mashauri yatakayo wafaa katika maisha. Kando na hayo, napenda sana kubarizi na kupunga hewa kwa kusikiliza muziki na wakuliwaza kutazama filamu au makala yoyote yalio na mafunzo muhimu katika maisha. Hayo ndiyo maswala muhimu uanayashugulikia nikiwa katika wakati wangu wa wikendi.

Hili ni swali zuri sana. Labda kabla ni kujibu, ningependa nikupe habari kuhusu maktaba. Maktaba ni mahali ambapo kumehifadhiwa vitabu aina mbalimbali katika rafu. Vitabu hivi vinaweza vikawa vya hadithi, vitabu vinavuhusiana na maswala ya teknolojia, maswala ya kazi aina mbalimbali, na pia kuna vitabu vya career kama vile udaktari ama uuguzi. Katika upande wangu, kila napotembelea maktaba, hua ninapendesa sana na mandhari ya huko. Kwa ni muktubi, yaani yule muelekezi wa eneo hilo, hua ananipendeza sana amoyo mzuri, moyo wa utu, na wakaribisha wageni kwa furaha. Katika upande wangu, mimi uenda kwenye maktaba mara moja au mara mbili kwa wiki, hasa wikendi. Ua ninaenda kule kusoma kwa utulivu, kufanya utafiti kidogo na wakati mwingine kukutana na marafiki tusome pamoja. Kuna wakati mwingine mimi utembelea huko, hili kubadilisha mazingira tu, yani kuwa mbali na kelele na pilka-pilka za nyumbani. Hili kupumzika kabla ya kudejea nyumbani na kwendelea na maswala ya kila siku ya maisha.

Hili ni swali zuri sana. Linalolenga kukuza utendakazi bora, utakaotoa matokeo na mazao ya kuridhisha kazini. Mimi ufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu nikitumia mbinu sifuatazo. Kwanza, ni kusikiliza kwa makini. Uwa najitahidi kuelewa mawazo ya wengine kabla ya kutoa yangu. Watu wakihisi wamesikilizwa, kazi huenda vizuri na kwa haraka. Pili, ni kuwasiliana wazi wazi. Nikiona kitu hakikosawa, mimi hukisema kwa heshima na nikikosea hua pia nakubali makosa. Mawasiliano mabaya ndiyo chanzo cha kazi kuharibika na timu nyingi kukosana. Tatu, ni kugawana majukumu. Kila mtu huwa na uwezo wa kufanya kitu. Kwa hivo mimi humpa kila mwenzangu nafasi ya kufanya kile anachokimudu, vizuri, si kwa moja kubeba kila kitu. Pia, kubadilika kwa wepesi. Si kila wazo langu lazima litumike. Wakati mwingine, wazo la mwenzangu, laweza kuwa bora zaidi kuliko langu. Kwa hivyo, huwa ninalipa nafasi kwa kulijaribu. Haidha, ninapenda sana kushirikiana kwa kuwaheshimu watu na tofauti zao. Kila mtu ana mtazamo tofauti katika maisha. Mtazamo unaeza ukawa wa kitabia na pia mbinu yake ya kufanya kazi. Kwa hivyo kwangu, uwa ninaeshimu hilo nikitaka kuepuka migogoro kazini. Isitoshe, ni vyema kutoa na kupokea ripoti ya utendakazi. Mimi hujaribu kutoa maoni ya kujenga bila kudharau wala kumdhalilisha yeyote na pia kupokea ushauri bila kujihami kwa njia yoyote ile. Pia, kuwajibika ni muhimu. Mimi huwa ninaakikisha ya kwamba nikipewa kazi ama jukumu nalifanya kwa wakati. Nikichelewa au nikishindwa, uwa ninapenda sana kusema mapema ili timu iweze kulipanga upya. Atimae ni kujenga mahusiano mazuri. Urafiki wenye mipaka ni muhimu, utani, wa heshima, pia ni mwema, pia kusaidiana hata nje ya kazi huimarisha sana ushirikiano. Mbona tushirikiane na wenzangu kazini? Kushirikiana kuna faida nyingi kwa mfano uongeza ubunifu wa mawazo mapya. Hapa, watu wanaposhirikiana, kila mmoja huleta wazo lake. Hivyo kupatikana suluhisho bora zaidi kuliko mtu mmoja pekeake kutawala kila kitu. Faida nyingine ni kuwa ushirikiano upunguza mzigo wa kazi, kazi, ikigawanywa, ufanyika haraka na kwa ufanizi zaidi. Na msongo wa mawazo hupungua na matokeo huwa ya kuridhisha. Pia, kuna faida nyingine ya ushirikiano. Ushirikiano huboresha, ujuzi na kujifunza mambo mapya. Unapojifunza mbinu, marifa na uzoefu kutoka kwa wenzako. Hii ni faida muhimu kwa sababu itakusaidia kuboresha kazi yako na matokeo yako ya kitaaluma yatakua ya kuridhisha. Kwa hivyo ni vizuri kushirikiana unapokuwa kazini.

Lahaula, hili ni swali zuri lenya uzito na nalipenda sana. Mimi kusema kweli huwa nahifadhi pesa. Na ninatumia mbinu zifuatavyo. Kwanza huwa najiwekea bajeti. Ninajua mapato yangu na huwa nayagawa kulingana na matumizi. Kwa mfano, naweka mahitaji muhimu kando, akiba na matumizi ya ziada. Hii itanisaidia. Nisije nikapoteza pesa zangu, ovyo, ovyo. Pili, huwa ninajiwekea akiba. Nikishapata pesa, ninaweka sahemu ya akiba kwanza kabla sijaanza matumizi. Hata kama ni kidogo, huwa ninaelewa fika kuwa kidogo kidogo hujaza kibaba. Aidha, ninapunguza matumizi yasiyo ya lazima. Kama kula nje mara nyingi, kwangu huwa si muhimu. Au kununua vitu ambavyo si vihitaji. Sana, huwa ninajaribu kuviepuka iwezekanavyo. Hatimaye, ninatenganisha akaunti zangu. Kwa mfano, akiba yangu huwa kando na matumizi mengine. Na huwa ninaiweka sehemu tofauti ili nisije nikashawishika kuitumia kirahisi. Ebu tujiulize. Kuhifadhi pesa, kuna faida. Bila shaka zipo. Kwa mfano, unapohifadhi pesa, unajipata ukiwa na usalama. Maanake, utakuwa na akiba ya dharura kukitokea tatizo kama vila ugonjwa au kupoteza kazi utajipata katika hali nzuri. Pili, kutimiza malengo. Unapohifadhi pesa ni rahisi sana kufanikisha mipango kama vila kusoma, kuanzisha biashara, kujenga nyumba, kununua gari ama hata kununua kitu kikubwa maishani. Tatu unapohifadhi pesa kunakusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Utakuwa na amani ya moyo kwa sababu hauishi mkono kwa mdomo. Hatimae, uhifadhi wa pesa hukupa uhuru wa mawazo. Utakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi bila kubanwa sana na chochote. Kile.

Ndiyo, mimi hupiga kura. Nimeshiriki katika shughuli hii kwa miaka mingi sasa. Tangu nilipoanza kupiga kura. Na tuseme huu ni mkanda wangu wa sita kuchangia katika taifa langu. Na huwa ninafanya hivyo kwa sababu ki demokrasia nina uhuru wa hilo na pia ni njia moja ya kupasha sauti yangu kama mwananchi. Mbona nifanye hivi? Kwanza ni haki yangu ya kikatiba. Kupiga kura ni njia ya kutumia sauti yangu kisheria. Pili, ni njia moja ya kuchagua viongozi ili nikaweze kuwapiga nje wale waliofeli katika majukumu na kuwaleta wapya wenye maono ya kupeleka taifa kangu mbele. Pia, ni njia moja kuwajibika kama raia ama mwananchi. Nikishiriki nahisi nimechangia mustakabali wangu wa baadaye wa taifa. Isitoshe, ni njia moja ya mabadiliko. Hata kura moja ina dhamani na mabadiliko huanza na kushiriki katika kupiga kura. Kwa hivyo, ni muhimu na huwa napenda sana kufanya hivyo.

Mimi kusema kweli hupenda likizo ya desemba au disemba. Huu ukiwa ni mwisho wa mwaka ambapo huwa kuna heka heka na pilka pilka nyingi za hapa na pale. Kwanza kabisa, huu mwezi huwa ni mwezi wa mpumziko. Ambapo baada ya shughuli za miezi kumi na moja mwaka mzima, hatimaye mtu hupata nafasi ya kupumzika na kutafakari na kupumua kabla ya kuanza tena mwaka mpya. Pia huu ni msimu wa sherehe na familia. Hali ya furaha hujitokeza hasaa wakati huo. Na hivo mimi hupenda sana kujumuika na familia yangu wakati kama huu. Manake katika hali hii una nafasi ya kutembelea jamaa na marafiki wakati huu ndipo mtakutana pamoja mle pamoja mutiane moyo na pia kupata nafasi nzuri ya kupanga mikakati kama familia ya mwaka mpya. Hasa wale ambao hufanya kazi mbali na nyumbani pia ni wakati mzuri ambapo unaitumia likizo hii ndefu kuanzisha miradi mbali mbali baada ya kufungua kiba ya ifadhi yako ya mwaka mzima. Isitoshe, huu huwa ni wakati mzuri sana wa kutafakari. Unapiga hesabu zako hali mwaka ilivyokuwa na baadaye pia unapanga mipango mipya ya mwaka unaofuata. Kwa hivyo kwangu mwezi wa disemba muhimu sana na upa kipaumbele.

Majira ya baridi kali huitwa kipupwe. Msimu huu huwa na changamoto zake kwa watu wa jinsia zote na hata wenye umri tofauti. Msimu wenyewe hutokea kutagemea maeneo na taifa uliko binafsi. Kwa mfano hapa Kenya kipupwe utokea mwezi juni na kushika kasi sana mwezi julai hadi kule agosti. Mimi hujihami kwa kuvaa nguo nzito kama sweta, fulana, jaketi na soksi ili kujilinda na baridi. Pia huwa ninakunywa kinywaji ama vinywaji moto kama chai, kahawa au mchuzi. Pia ninabaki chumbani mara nyingi kujisitiri kwa blanketi, kusoma au kutazama runinga nikisubiri majira yabadilike. Hatimae, huwa ninajipasha moto. Naweza kufanya hivi kwa kutoka inje kukiwa na jua ama kusalia chumbani na kuhakikisha kwamba, nimesalia katika maeneo yalio na joto. Kwa kifupi, huwa ninajitunza ili nisije nikafamiwa na marathi yanaotokana na baridi nikielewa fika kuwa. Kinga ni bora kuliko tiba.

Kusema kweli, ninaposafiri kila siku. Huwa ninatumia usafiri wa umma. Usafiri wauma ujumuisha, dala dala, pikipiki, au matwana. Mbinu hizi ni rahisi, ninafu, na unifikisha kazini bila tatizo wala mziko wa kujiendesha mwenyewe. Na pia matumizi ya dala dala, pikipiki, au matwana, utegemea iwapo nimechelewa ama ninamuda. Na iwapo nimechelewa bila shaka, huwa ninatumia dala dala, au pikipiki. Kwa sababu ya trafiki lakini hiwapo ninamuda wakutosha matuana au matatu ndiyo huwa borakuangu. Wakati mingine pia, hiwapo siendi bali huwa ninajabanga migu yani kutembea mbinu hii unisaidia kupunguza matumizi ya fedha na isitoshe kutembea kwa miguu hunisaidia kukuza afya. Kwa hivyo, maranyingi mimi hutumia usafiri wahuma katika usafiri wangu wakila siku.

Ahaa, ndiyo, ndiyo, ndiyo. Uwa ninava miwani, hasa wakati wakusoma au kufanya kazi inayoitaji macho ya kaze umakinifu. Manake miwani hunisaidia kuona vizuri na kuepuka kuchoka kwa macho. Isitoshe, unisaidia kulinda macho yangu hasa didi ya muanga mkari kama wakati wakutumia kompyuta au ujua. Kwa kifupi, miwani usaidia kupunguza maumifu ya macho na kulinda afya na macho kwa muda murefu. Hiyo ndiyo sababu, huwa ninapenda kutumia miwani hasa nyakati za kufanya kazi. Wakati sina shuguli muhimu, miwani huwe kwa kando.

Kwa kweli, kutokana na teknolojia ya kisasa, mimi upenda GPS zaidi ya ramani. Kwa sababu, GPS ni haraka na rahisi kuitumia, haihitaji mafunzo ya kina. Pili, huwa inanionyesha njia fupi ya kuepuka foleni au msongamano wa trafiki. Ninapoendesha gari. Pia nikikosea njia, huwa inanirekebisha papo hapo na kunipa njia mbadala. Japo situmi ramani sana na yopia huwa nafaida yake kwa mfano. Huwa inanisaidia kuelewa eneo, fulani, kwa upana na kwa kina hasa ni kisafiri mahali pasipo na miundo msingi bora ya mtandao. Lakini zaidi ya yote GPS hutumika zaidi ya ramani kwangu.

Kwa kweli mimi, hutumia muda wangu wa bure kwa mambo tu ya kawaida ya kila siku. Kupumzika kulala kidogo au hata kukaa kimya kidogo kusafisha mawazo yangu ili iwe fresh. Pia, huwa ninapenda kusoma na kujifunza kitu kipya. Hata kama ni habari au maarifa ya kawaida kupitia vyombo vya kidigitali kwa kusoma vitabu na hata mitandao ya kijamii. Isitoshe, huwa ninapenda kusikiliza muziki. Hapa pia huwa naangalia filamu zile hasa mpya na zenye mfululizo. Hali kadhalika huwa ninapenda kuzungumza na marafiki. Katika wakati huu huwa ninautumia kujuana na majirani na hata kufanya kitu kitakachonifurahisha. Hatimaye, huwa ninafanya usafi wa nyumbani. Katika hali hii, huwa ninasafisha mavazi, kupiga deki na hata kupiga nguo zangu pasi. Kwa kifupi, huwa ninajaribu sana kutumia muda wangu wa bure, kujiliwaza akili, kufanya usafi na kuimarisha uhusiano wangu na kujiongeza maarifa.

Mashallah, suali hili limenirusha miaka kuminamitano hapo nyuma. Wakati ambapo mara yangu ya kwanza maishani nilipomaliza masomo na kupata kazi ya kwanza. Nilijawa na furaha tele. Lilinifundisha kuwajibika, kujitegemea na kuthamini juhudi. Pia, lilinifanya ni jiamini zaidi. Kwa sababu, haikuwa kawaida kuwa piku wengine wengi waliukoha na tamani kupata kazi hii. Ama kweli niliona matunda ya kazi na subira yangu maishani.

Alhamdulahi, ninapenda sana harufi ya mvua hasa baada ya kunyesha. Hii huniletea hisia ya utulivu na usafi na unikumbusha nyumbani hasa wakati wakupumzika nikiwa kwenye kochi. Nikiwa nimejifunika gubi gubi na blangeti na kutembelewa na usingizi mwanana. Pia, kwa wakati mwingine, uwa napenda arufi ya kahawa au chai ya moto. Manake, huwa inanipa hisia, za nguvu na utulivu kwa wakati mmoja.

Kwa kweli, nenosiri pia linaweza likaitwa nywila katika kiswahili. Kwa upande wangu huwa naweka nenosiri salama kwa njia hizi. Kwanza ni kutengeneza nenosiri refu. Lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari, na pia alama kama vile ritifaa, kiulizi, kihisishi, na hata heshitegi. Hii itasaidia nenosiri langu kuwa salama kwa yeyote yule ambaye labda angetaka kuliingilia kati. Isitoshe, mimi huwa situmii nenosiri moja kila mahali. Kila akaunti yangu huwa na nenosiri lake. Vilevile, situmii taarifa za wazi kama jina, tarehe za kuzaliwa au nambari ya simu. Katika njia nyingine, ninabadilisha nenosiri mara kwa mara. Hasa nikihisi akaunti iko hatarini. Aidha sitolei mtu nenosiri langu ovyoovyo hata kama ni rafiki wa karibu. Hatimaye, wakati mwingine huwa natumia meneja wa nenosiri kukumbuka manenosiri magumu ambayo yanahusiana na akaunti zangu. Kwa kifupi, huwa ninalinda sana taarifa zangu kama mali yangu binafsi.

Ndio, nimewai kumfuga mnyama na mnyama mwenyewe alikuwa mbwa. Alikuwa rafiki mzuri sana, mlinzi, na pia alinifundisha uwajibikaji hasa kwa kumpa chakula chake kwa wakati na pia kumtunza. Jina, la yule mbwa, nilimpa jina simba. Nilimchagulia jina hilo kwa sababu alikua jasiri na mwenye nguvu za kipekee licha ya kuwa alikuwa bado mdogo. Pia jina lilimfaa zaidi kwa umakinifu wake wakutambua wakora na uwezo wakuilinda nyumba na mali. Chakula alichokipenda zaidi kilikuwa ugali na mabaki ya nyama hasa mifupa. Lakini pia nilikuwa namulisha chakula chake maalum cha mbwa ili aweze kwa na afya nzuri kama mbwa wengine.

Furaha, ndiyo. Mimi, hufurahia sana. Hasa, nikiona juhudi zangu zinazaa matunda. Nikifanya kitu kwa bidii, halafu, kikaenda vizuri. Hiyo hunipa furaha ya kweli. Isitoshe, mimi hufurahi nikiona kuwa nimewasaidia wengine. Kwa kuwapa, mwelekeo na ushauri. Na wanapouelewa na wakapata suluhisho katika jambo fulani, mimi hujawa na furaha sana. Pia, mimi hufurahia nikiona muda mzuri na watu ninawajali umewafanya wawe na kicheko na tabasamu usoni. Isitoshe, mimi hufurahia nikiona mafanikio madogo madogo. Hata kama jambo dogo, limefanikiwa kwangu, hiyo ni hatua na huwa linaniacha na furaha tele. Furaha yangu kwa kweli mara nyingi ipo kwenye ufanisi wa juhudi zangu na katika vitu vidogo vidogo na rahisi ninavyovifanya maishani.

Muda wa mwisho huu ni muda wa lala salama ambapo mbivu na mbichi hujulikana. Kwa upanda wangu kwa kweli mimi huwa nashughulikia muda wangu wa mwisho kwa njia hizi. Kwanza, huwa ninapanga mambo mapema. Ninazigawa kazi katika vipanda vidogo vidogo. Pili, huwa ninaweka kipaumbele maswala muhimu. Kwa kuhakikisha ya kwamba lililo la haraka huja kwanza. Tatu, najaribu niwezavyo kuepuka kuhairisha mambo. Kwa kujilazimisha kuanza jambo hatua kwa hatua, hadi litakapo kamilika hata kama ni polepole. Isitoshe, huwa ninajipa muda wa akiba. Ndapo, kuna changamoto, zizizo, tarajiwa. Mwisho, nikiona nitachelewa? Huwa nawasiliana mapema na kikundi changu wakubwa wangu badala ya kukaa kimya. Hii hunisaidia kumaliza kazi bila shinikizo kutoka kwa mtu yeyote.

Da, muziki, muziki, muziki. Mara nyingi, mimi usikiliza muziki wa utulivu na wenye ujumbe. Huwa ninapenda muziki wa jadi na wa kiasili kwa sababu ya mafunzo na hisia zake. Pia, wakati mungine uwa nasikiliza bongo, flavor, hasa, ulewa zamani, wenye maneno, wenye mafunzo ya maana. Wakati mungine pia, dini hasa nikitaka utulivu wa moyo, na pia kuna wakati uwa nasikiliza muziki wa ala hasa, nikisoma, nikitafakari, au nikiuwa kwenye mazoezi ya pole pole. Muhimu, muziki unategemea sana hali ya moyo, ujumbe lengwa, na pia shuguli au sababu ya kusikiliza.

Kwa kweli mimi, hupenda kufanya kazi na wengine, pia kuna wakati napenda kuifanya nikiwa peke angu. Napofanya kazi pamoja na wengine hua inanipa mawazo mapya kunichochea na kunifanya nijifunze kutoka kwao. Pia, huwa inanifanya nifanye kazi iwe rahisi. Faida za kufanya kazi na wengine ni kama vile, hunisaidia kujenga ujuzi na mawasiliano na uongozi, hunisaidia kusahihisha makosa, mapema na pia huongeza uwajibikaji kwa sababu watu wanategemeana. Kazi ninapoifanya pekeangu pia ni muhimu kwa sababu huwa ninahitaji kuwa makini hasa katika kufanya maamuzi ya haraka bila kutaka maoni ya mtu mwingine. Hali hii inafaida zake pia kwa mfano, huwa inanisaidia kutoa uhuru wa kufanya maamuzi bila kusubiri wengine, hunifanya kuthibiti muda vizuri kulingana na kaszi yangu, na pia kupunguza migongano inayoweza kutokea kwenye timu. Kwa kifupi, njia zote zinafaida, muhimu uchague ile itakayo kufaa. Busara ni kuelewa lini uitumie ipi kwani ushirikiano unaladha yake.